Kila mtu ana kumbukumbu zake za furaha kutoka ututoni na kwa upande wangu nina kumbukumbu nzuri za kucheza na wenzangu katika bustani karibu na nyumba yetu. Tulicheka, kuigiza na kuunda michezo yetu kwa furaha kubwa. Napenda kumbukumbu hizi kwa sababu zime nifundisha kushirikiana, furaha ya urafiki na jinsi ya kufurahia mambo madogo maishani. Kile tukio likiwa na shangwe na furaha isio sahaulika. Zaidi ya hayo, kumbu kumbu hizi hufanya nijisikie utulivu na furaha. Ninapozikumbuka na mara nyingine hufanya niongee na familia yangu kuhusu wakati huo. Ni hisia nzuri ya kukumbuka, maisha ya zamani na mapenzi ya familia na rafiki.

Mimi napenda kununuwa vitabu. Napenda kwa sababu kila kitabu kinafafanua dunia mpya, kunifundisha mambo mapya na kunifurahisha. Kitabu kimoja kinaweza kunichukua kwenye safari ya kufikiria, kusoma hadithi au kujifunza ujuzi mpya. Zaidi ya hayo, kununuwa kitabu kuna nisaidia kuendeleza urafiki wangu na elimu yangu. Na kila kitabu kipya hufanya nijisikie furaha na msukumo wa kujifunza zaidi. Baada ya kununuwa kitabu ni nachopenda nahisi furaha kuridhika na motisha ya kusoma na kujua zaidi. Hii ni hisia ya kuona kitabu kipo mikononi mwangu na kuwanza safari ya maarifa. Kwa kifupi, kitu ni nachokipenda kununuwa zaidi ni kitabu kwa sababu kina nifundisha, kina ninufaisha na kunipa furaha ya kweli.

Kwa upande wangu, nimefurahia kusafiri milimani kama milima wa Aberdare au Nyandarwa. Nilipofika huko mandhari ya kijani hewa safi na utulivu wa milima vilinifanya nijiskie amani na furaha. Nilifurahia zaidi kutembea kwenye njia za milimani, kuona wanyama na mimea ya asili. Na wakati mwingine kuchukua picha za kumbukumbu, kila tukio lililikua na shangwe na mshangao wa uzuri wa asili. Baada ya kusafiri mahali pazuri, nilihisi furaha, kuridhika na motisha wa kuhifadhi kumbukumbu nzuri. Kusafiri kunanisaidia pia kupumzika kutoka shughuli za kila siku na kujifunza zaidi kuhusu mazingira na tamaduni za mahali ninaposafiria. Kwa ufupi, kusafiri mahali pazuri ni fursa ya furaha, utulivu na kujifunza. Na kila safari inafanya maisha yangu ya kila siku ya rangi ya kumbukumbu.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano mara moja katika maisha yangu. Uzoefu huo ulikuwa wa kipekee na wenye mafundisho mengi. Nilipo shiriki mashindano hayo, nilijisikia mchanganyiko wa hofu na furaha. Hofu kwa sababu nilitaka kufanya vizuri na furaha kwa sababu ilikuwa nafasi ya kujionyesha na kujifunza vitu vipya. Ingawa si kushinda nafasi ya kwanza, nilijifunza umuhimu wa kujiamini, kujitayarisha na kutokata tama. Mashindani yalinifundisha kuwa kushiriki na hatua ya kwanza ya mafanikio. Baada ya mashindano nilihisi kujivunia mwenyewe kwa sababu nilijaribu na nikapata uzoefu. Tangu wakati huo ninaona mashindano kama fulsa ya kujifunza na kuboresha, siyo tu kushinda tu kwa kifupi, ndiyo nimewai kushiriki mashindano.

Kwanza, napenda kupongeza kila mtu kwa kazi nzuri, maneno ya shukrani na pongezi ufanya kila mtu, mwanatimu ajisikie kudhaminiwa na kuhamasika zaidi. Pili, maranyingi tunapenda kushirikiya pamoja kwanjia raisi, kama kula pamoja, kunywa chai, au kufanya mazungumzo ya furaha. Hiu usaidia kuimarisha mshikamano na urafiki ndani ya timu. Pia, napenda kushiriki mafanikio na wengine kama kuwajulisha viongozi au timu nyingine, ili kila mtu ajue juhudi ya timu yetu. Hi uongeza motisha na kujivunia kazi tulioifanya. Baada ya kusherehekea nahisi furaha, kuridhika na motisha ya kufanya kazi zaidi. Mafanikio ya timu, unifanya nijisikia kuwa sehemu kubwa na muhimu.

Kwa upande wangu, kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisikie kawaida tu. Ingawa mara nyingine, huwa na subira kidogo inategemea na muda nayosubiri na hali niliyo nayo ya siku hiyo. Nikiwa nimesubiri kwa muda mfupi, hutumia muda huo kufikiria na kuangalia watu au kuangalia simu yangu kidogo. Lakini mstari ukiwa mrefu sana, ninaweza kujisikia kuchoka au kukosa uvumilivu. Hata hivyo, nimejifunza kwamba kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku. Na hunisaidia kujifunza subra, nikijaribu kuwa mtulivu, kusubiri kuna kuwa rahisi zaidi. Kwa kifupi, nahisi mchanganiko wa subra na utulivu, ninaposubiri kwenye mstari.

Kwa upande wangu, napenda kuwa mahali palipo tulivu na safi. Mahali penye kelele chache hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Napenda pia mahali palipo na hewa safi kama bustani au sehemu zilizo karibu na asili. Napendelea sana mahali ambapo naweza kufikiria vizuri, kupumzika au kufanya kazi bila usumbufu mwingi. Mazingira kama haya hunisaidia kuzingatia na kuwa na amani ya akili. Nikiwa mahali ninapopenda na hisi furaha, utulivu na usalama. Ni rahisi kwangu kuwa mimi mwenye na furaha na muda wangu. Kwa kifupi, napenda mahali palipo na utulivu, safi na karibu na asili. Kwa sababu, hunipa amani, hunipa furaha na utulivu wa ndani.

Upande wangu ningependa kujaribu mchezo wa kupanda milima. Mchezo huu unavutia kwa sababu unachanganya mazoezi ya mwili, changamoto na kufurahia ya asili. Napenda wazo la kupanda milima kwa sababu linanipa nafasi ya kujituma, kuvumilia na kujivunia ni napofika kileleni. Pia ningependa kujifunza mninu mpya ya kushirikiana na watu wengine wanaopenda mchezo huu. Nikifikiria kujaribu mchezo huu nahisi msimuko, hamasa na shauku ya kujifunza kitu kipya. Najua, hautakuwa rahisi, lakini changamoto yake ndio inafanya niupende. Kwa kifupi, mchezo ningependa kujaribu ni kupanda milima kwa sababu unanipa changamoto, furaha na uzoefu mpya wa kipekee.

Kila asubuhi na amka mapema kulingana na ratiba yangu. Kitu cha kwanza nina chofanya ni kuosha uso na kupanga kitanda. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mpangilio mzuri. Baada ya hapo napata muda mfupi wa kujitayarisha. Kama kuoga au kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili. Hii hunipanguvu na kunifanya nijisikie mchanga mfu. Kisha na kula chakula cha asubuhi maranyingi chai au uji. Ili kupata nguvu za kwanza za siku. Baada ya kula napanga shughuli za siku yangu. Au kuanzia kazi kwa pamoja. Asubuhi hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye matumaini na tayari kwa changamoto za siku. Na wakati muhimu sana, hunisaidia kuweka mwelekeo mzuri wa siku. Kwa kifupi, kila asubuhi nina poamka, ninajitunza na kujiandaa kwa siku mpya.

Kwanza, najitahidi kuwa makini na taarifa ni nazo shiriki mitandaoni. Si shiriki maelezo binafsi au ya siri kwa wakati watu nisiowajua. Pili, napunguza kuwasiliana watu kwa mitandao ambao si marafiki au wa shirika wakaribu. Hii husaidia kupunguza atari za maeneo mabaya au vitisho. Pia, napitisha muda wangu mitandaoni kwa uwiano na kuhakikisha na cheki taarifa sahihi ya kuamini au kushiriki. Baada ya kuchukua hatua hizi na hisi salama, mtulivu na kuwa na udhabiti wa maisha yangu mtandaoni. Ni muhimu kujilinda ili mtandao iwe sehemu ya kujifunza, burudani na ushirikiano wala sihatari. Kwa kifupi na jilinda kutoka kwa vitisho vya mtandao kwa kuwa makini, kuepuka watu wa siojulikana na kuthibiti muda wa mtandao.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Napenda kwasababu hunipa changamoto ya mwili na akili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na msukumo. Kupanda milima pia ni fursa ya kuona mandhari ya asili, hewa safi na utulivu ambao hupatikana pale tu. Napenda pia kupanda milima kwasababu hunifundisha uvumilivu, mipango au kushirikiana na wengine. Ni michezo na zoezi ya afya na afya ya akili na mwili kwa wakati mmoja. Baada ya kufika kileleni au kumaliza kupanda nahisi furaha, kuridhika na msukumo wa kufanya zaidi. Ni uzoefu wa kipekee, unaonifanya nijivunie na maisha yangu. Kwa kifupi, napenda kupanda milima.

Ndiyo, mara nyingine napenda kurudi ujana, kwa sababu ilikuwa kipindi kizuri cha kujifunza, kucheza na kufurahia maisha bila shida nyingi. Ujana ulikuwa na furaha, marafiki na kumbukumbu nzuri, ambazo ni ngumu kusahau. Napenda pia kurudi ujana ili kutengeneza uzoefu mpya au kufanya mambo tofauti. Lakini pia najua kuwa kila wakati wa maisha una faida zake na sasa ninapokuwa mtu mzima ninaweza kuangalia nyuma na kwa shukrani na kujifunza kutokana na uzoefu wangu wa zamani. Nikifikiria ujana nahisi furaha, shauku na mara nyingine nostalgia. Ni kumbukumbu nzuri ambazo zinanifanya nitumie sasa vizuri zaidi.

Kwa upande wangu, napenda nyama ya kuku. Napenda kwa sababu ni kitamu, rahisi kuanda na hupika haraka. Napenda pia jinsi inavyowezwa kupikwa kwa mbinu tofauti kama kukaangwa, kuchemshwa au kuoka. Nyama ya kuku hunipa nguvu na kunifurahisha wakati wa chakula, cha familia au marafiki. Ni chakula ninachokipenda sana na mara nyingi hununua au kuandaa nyumbani. Baada ya kula, nyama ni nayopenda nahisi furaha, kuridhika na nishati na kuendelea na kazi ya siku. Kwa kifupi, nyama ninaipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni kitamu, rahisi kuandaa na hunipa nguvu.

Kwa upande wangu, napenda kujifunza kifaransa. Napenda kwa sababu ni lugha nzuri ya heshima inafungua fursa ya kusafiri na kuelewa tamaduni tofauti. Lugha hii husaidia kujenga urafiki na watu katika sehemu mbalimbali za dunia. Ningependa pia, jinsi lugha inavyoweza kuipa mtazamo mpya wa maisha na kufikiria jinsi tofauti. Kujifunza lugha mpya hunifundisha subra, bidii na kuendelea kujijenga kielimu. Nikifikiria kujifunza kifaransa nahisi shauku hamasa na motisha ya kujaribu na kujifunza mambo mapya. Ni furaha ya kipekee kuona maendeleo kidogo kidogo.

Napenda kutembea nje, kusikiliza muziki au kucheza mchezo ndogo. Hili kuendelea kufurahia ali hiyo wakati mwingine napenda kushirikisha furaha yangu na familia au marafiki. Kwa kuzungumza, kucheka pamoja au kufanya shuguli tunazozipenda. Jifurahisho hili unifanya nijisikie furaha hio na kubadilisha kuwa kumbukumbu nzuri. Pia ufanya nisikie maisha kwa mtazamo chanya na kuongeza shauku ya kufanya mambo mazuri zaidi. Ni kifikiria furaha hizi na hizi mshangao amani na kuridhika. Ni wakati mzuri wa kuishi kikamilifu na kudhamini maisha. Kwa kifupi, napenda kujifuraisha kwa kutembea, kusikiliza muziki na kwa kucheza na kushirikisha furaha yangu na wengine.

Ndiyo, nimewai kujaribu pizza ya italiano. Nilivutiwa na ladha yake tofauti na tofauti za viungo vilivyo tumika. Chakula hiki kilinifanya nijifuraishe na pia nika jifunza kuhusu utamaduni wa aina ya chakula kutoka nchi nyingine. Nilijisikia msisimuko, shauku na furaha. Wakati nilipokula pizza hiyo, ilikuwa uzoefu mpya wa kipekee kwa ladha na melezo ya chakula. Baada ya kujaribu chakula hiki, nilijifunza kuwa ni furaa kujaribu vyakula vipya na kufuraia tofauti za tamaduni.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine. Hasa katika kazi zinazohitaji mawazo mengi na ushirikiano. Kufanya kazi na wenzangu hunisaidia kujifunza mambo mapya, kubadilisha mawazo na kumaliza kazi kwa haraka. Ata hivyo, kuna wakati napenda kufanya kazi peke yangu. Hasa ni napohitaji umakini mkubwa au kupanga mawazo yangu. Kufanya kazi peke yangu unisaidia kuwa makini na kufanya kazi kwa utulivu. Kwa kifupi, napenda kufanya kazi na wengine na pia napenda kufanya kazi peke yangu kulingana na aina ya kazi.

Mimi naoga mara moja kila siku kawaida asubui kabla ya kuanza shuguli zangu. Kuoga kuna nisaidia kuchangamsha mwili, kuondoa uchafu na kuanza siku kwa hisia safi na nzuri. Kuoga pia kuna nifundisha utunzaji wa mwili na afya. Nikimandiza kuoga nahisi utulivu, furaha na usafi wa mwili. Kwa kifupi, naoga mara moja kwa siku kwa sababu kuna nifanya nishike afya, kuwa safi na kuanza siku kwa furaha na utulivu.

Mimi napenda kunyoa kwa sababu kuna nipa isi asafi, utulivu na muonekano wa heshima. Napenda mwili na uso wangu kuwa safi na makini, hasa wakati wakazi au shule. Hata hivyo, ninaona ndevu pia zinaweza kuwa za mtindo na za kuvutia, lakini binafsi napendelea kuwa zikiwa safi kila siku. Nikifikia kunyoa au ndevu nahisi utulivu, furaha na kujiamini. Kwa kifupi napenda kunyoa kwa sababu kuna nifanya nijiskie safi, utulivu na wakujiamini.

Mimi nawatia moyo wenzangu kwa kuwaunga mkono, kuwasikiliza na kuwahimiza wanapokumbana na machangamito. Napenda pia kuwapa maneno mazuri na kushirikiana nao katika kazi au masomo. Kuwatia moyo wenzangu, kunanisaidia kujenga uhusiano mzuri, kufanya timu iwe thabiti na kuhakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa. Nikifikiria kuwatia moyo nahisi furaha kuridhika na mshangao wa kuona wengine wakifanikiwa. Kwa kifupi nawatia moyo wenzangu kwa kuwaunga mkono, kuwasikiliza na kuwahimiza kwa sababu hii hufanya kila moja ahisi kuthaminiwa na furaha.